Je, ninapenda picha. Ndiyo, ninapenda picha. Sababu yangu sana sana ya kupenda picha ni kwa sababu kwanza hunifanya nijiamini sana. Picha hunikumbusha mimi ni nani. Pili, huunganisha watu. Ninapopiga picha na kueka mtandaoni, marafiki zangu wanaeza kuniona na wataweza kujua kuwa niko salama au niko mgonjwa na wanaeza kuja kusaidia wanapo ninapohitaji msaada wao. Tatu, ni ushahidi wa kumbu kumbu. Ninapo enda miaka kumi zilizopita, ninaweza kuangalia picha nilizozipiga na kukumbuka nilikuwa nikifanya nini na nini kilikuwa kikiendelea maishani mwangu. Picha pia unisaidia katika kazi na biyashara. Mimi ni mfanyi biashara. Mimi huuza nguo. Kwa hivyo, ninapo piga picha bidhaa zangu. Mimi huzieka mtandaoni ili nipate wanunuzi. La nne, mimi husaidika sana kwa kupiga picha kwa maana picha husimulia hadithi Kuna kitu ambacho kinakuskuma ili upige hicho picha Dio maana mimi upenda sana kupiga picha na la mwisho, picha huhifadhi kumbu kumbu picha husaidia sana kwa kuhifathi kumbu kumbu za watu.

Je, ninapenda kuimba? Ndio, mimi hupenda sana kuimba. Ijapokuwa sina sauti nyororo ambayo inaweza kumtoa nyoka pangoni. Mimi hujaribu tu, ili niweze kujifurahisha. Mimi huimba, wimbo zinapoendelea kuimba. Na mimi hufurahia sana.

Ninapotaka kujitunza. Mimi hufanya mambo kadha wa kadha. Kwanza, mimi hupumzika. Kupumzika baada ya kazi nzito huwa ni muhimu sana. Pili, mimi hujipa zawadi ndogo ndogo au pia zawadi kubwa ili kujiambia kuwa nimefanya kazi nzuri. La tatu, mimi hujipumzisha. Mimi hutenga wakati kidogo ili niende nijipumzishe. La nne, mimi ufanya ninachokipenda wakati ninataka kujitunza. Mara kwa mara natenga mda ili nifanye kile kinachonipendeza. Kama vile mziki, kutazama filamu. Pia mimi hujishukuru. Ni vizuri kukaa chini kujiambia shukrani kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Kabla watu wengine waje wakushukuru. La nne mimi hujipa mda wangu. Mimi hutenga muda mchache wangu mimi binafsi ili nikae nijishukuru na nijitunze. Na la mwisho, mimi hujitunza kiafya. Mimi hufanya hivi kwa kukula chakula kizuri na pia kwa kufanya mazoezi. Kwaani, afya nzuri ni mzuri sana.

Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana, manake nimekuja kugundua kuwa, ujana haina mambo mengi, unakula, unavaa, unalala, hauna maneno mengi, na hauna mawazo mengi. Mambo yanayokusumbua ni kusoma tuu peke yake, ujana ni nzuri kushinda kuwa mtu mzima, mtu mzima kuna majukumu mengi sana. Kwa hivyo, ningeambiwa kurudi ujana hivi sasa, ningerudi mara moja.

Kuna aina tofauti tofauti ya mawasiliano. Kwa mfano, kuna mawasiliano ya maneno, yasiyo ya maneno, mawasiliano ya maandishi, mawasiliano rasmi, ya picha, na pia mawasiliano ya kielektroniki. Mawasiliano ambayo mimi hupenda sana sana tunapofanya, tunapowasiliana na wafanyikanzi wenzangu ni mawasiliano ya maneno na mawasiliano ya kielektroniki. Mara zingine inabidi tutumie mawasiliano rasmi au mawasiliano ya picha. Kwa manake, tuko kazini.

Kwa maisha yangu yote, tangu utotoni hadi utu uzima. Mtu ambaye amenifundisha jambo muhimu sana ni mama yangu. Nasema hivi kwa sababu mama yangu ndiye aliyeanza kunifundisha kufanya kila kitu ambacho nafanya hivi sasa. Kama kuvaa, kuoga, kukula, kulala, kila kitu haswa ambacho nafanya sasa hivi. Ndiyo maana yeye ndio mtu muhimu ambaye alinifundisha jambo muhimu zaidi duniani.